Kinywaji cha baridi ambacho nakipenda kwanza ni soda, ya pili ni juisi za matunda lakini katika juisi za matunda ambayo moja ninayoipenda zaidi ni juisi ya mchanganyiko wa nanasi pamoja na chungwa.

Kwa upande wangu mimi, habari nyingi sana napata kupitia mtandaoni. Kwa sababu mitandaoni sahizi kuna blogs mbali mbali na pia kuna mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hapo ndiyo rahisi sana kwangu kupata habari na pia kutumia kwa njia ya mawasiliano, njia ya kupigia simu pia ni raisi kwangu kupata habari. Kwa hiyo njia zangu kuu ndio hizo, vyombo vya nani amin simu, mtandao ya kijamii na kwenye mtandao.

Kwa upande wangu mimi napendelea viatu vya kawaida ambavyo ni vyepesi halafu pia napendelea viatu vya raba na pia napendelea viatu vya virefu na kama nikienda kwenye sherehe kwenye harusi napendelea viatu hivyo.

Lengo langu kubwa la kwanza ni kuweza kujitegemea mwenyewe kama mwanamke kama msichana nijitegemee mwenyewe katika mambo yangu ya msingi la pili ni kuweza kukuza maarifa kupata maarifa na kukuza ujuzi wangu kwenye kazi yangu hayo ndio malengo yangu makubwa na ambayo nayategemea kwa kazi yangu.

Asubuhi mara nyingi sana nakunywa chai, ambapo nita napendelea kunywa chai ya maziwa, au maziwa kama maziwa, na vitafuno ambavyo nimevipika mwenyewe. Mfano huwa napenda kupika ndizi mzuzu na samaki, au naeza nikanywa chai ya maziwa na mkate, au chai ya rangi na chapati, yani napendelea kula hivo, asubuhi.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu yoyote, hasa kwa kijana. Ningependa kumwambia kwamba, ajitume, ajikubali. Asikubali kukatisha tamaa, lakini pia kikubwa zaidi ni kusoma. Afanye afanyavyo ila ahakikishe ana elimu, na pia cha kuongezea awe na ujuzi. Ambapo asipopata kazi anaeza akatumia ujuzi wake ili kupata kipato cha kila siku kama kijana.

Mji ambao wa kwanza ningependelea kuenda au kutembelea ni Dubai. Natamani kuiona Dubai inaonekanaje. Na pia natamani kuenda Paris naona watu wengi wanaenda huko kwa hiyo na mimi natamani siku moja niende.

Chakula ambacho nakipenda ni biryani na hii biryani kwa mara kwanza kabisa nilikula mgahawani. Kilikuwa ni kizuri na ni kitamu sana kwa sababu ni mchanganyiko wa nyama pamoja na wali. Na asili yake ni huko na ni mi nchi za kiarabu na maeno ya bala la ashia. Kwa mara ya kwanza nilivokila. Yaani ilikuwa ni raha zaidi. Yaani si kwa sababu ni kichakula ambacho kilipikwa vizuri. Na ni mara yangu ya kwanza kukila. Na hiki chakula alinifahamisha. Alinifahamisha dadangu Ando hiyo siku alinipeleka tukaenda tukala. Na mara ya mwisho kukila ilikuwa kama wiki iliopita. Na nilijifunza kukipika. Nilijifunza kukipika kwa sababu nilijua kwamba kuna mda sitakuwa na pesa kuenda mgahawani. Au nitakuwa bize kwa ivo sitakuwa na mda ule wa kusema kwamba naenda mgahawani. Au ata kifedha, naeza nika so vizuri. Lakini kwa kukipika mwenye nyumbani, inapunguza gharama na pia na usalama wangu pia. Kwa hiyo hiko ndo chakula ambacho, ninaeza kusema ni chakula ambacho ninakipenda sana. Na nilikifurahia.

Mimi huwa nafanya mazoezi ya mwili angalau kwa wiki mala mbili ambapo nafanya katikati ya wiki na mwishoni mwa wiki. Siku ya jumatano kama leo na siku ya jumamosi. Ndo siku ambazo napenda kufanya mazoezi.